Kile kipindi cha televisheni na chokipenda kinaitwa Sport Hub ambacho kinapeperushwa naruninga ya Citizen tv jumatatu asubui. Na penda hiki kipindi sababu kinaangazia michezo mbali mbali iliochezwa dunia zima kwa mfano kinangazia mchezo iliochezwa hapa njini Kenya iliochezwa ungereza na kila pahali. Hicho kipindi kinanielimisha juu ya mchezo ndiomana na kipenda sana.

Nina wakaribisha wageni mpia kazini kwanza kwa kuajulisha majina yangu na hile kazi nafanya. Pia nawaeleza ile kazi watakua wakifanya na inawapeleka, wanaona mandara ya pali watakua kifanya kazi, na wansha pali watakua wakieka pesa, pali watakua wakienda kula chakula, na pali watakua wakienda kujisaidia.

Ndio napenda hadithi za ajabu. Ni kwa sababu hadithi za ajabu zinafundisha mtu mambo mengi. Na pia hadithi za ajabu zinafanya mtu akuze uwezo wake wa kufikiria, kwa mfano mtu atakuwa akifikiria hii jambo ikitokea na hii ingine ikitokea jawabu utakuwa wapi?

Ndiyo nimetembelea ziwa au mto mara mingi. Kwa mfano nimetembelea ziwa la Victoria ambao liko jijini kisumu. Pia nimetembelea mto kama vile mto Tana, mto athi na mito mingine dogo dogo. Kwa hivyo nimekua nikitembelea mto au ziwa katika harakati zangu za kitali.

Kama saa hizi pahali nipo umeme umekatika. Mimi uona mitambo ya sola ambao linaunganisha naendelea na kufanya kazi zangu ata kama umeme auko. Kwa hivo mimi utengemea mitambo ya sola ambao inachukua mwangaza kutoka kwa jua na inaifanya stima ili niendelee kufanya kazi zangu ata kama umeme umekatika.

Kwa kawaida, mimi napenda kuwa pahali patulivu ambapo hapana kelele. Nikiwa pahali patulivu, pananipatia muda wa kujifikiria tena juu ya maisha yangu. Pia nikiwa pahali patulivu, mimi hujihisi moyo wangu kama umetulia na naweza panga maisha yangu ya halafu.

Ule mchezo napenda kutazama ni mchezo wa mpira, wa mguu ama soka. Mimi nimekuwa shabiki wa soka, tangu nikiwa mdogo. Napenda kutazama mpira wa mguu kwa kuenda kwa viwanja vya mpira ama kwenda kuangalia mpira kwa televisheni kwa maeneo ya burudani kama vile vilabu na hoteli kubwa kubwa.

Kwa kawaida kuna kijana ambaye ni jirani yangu anaitua John Oakboy ambaye uchezea shule ya upili yapa karibu sana. Ni kijana atari sana kwa mpira wa vikavu. Mimi utamani sana ni kimwona akicheza. Pia kuna wakati mimi naenda ya kufanya naye mazoezi. Ni kijana ameta akona kipaji. Na niko na uhakika siku moja ataenda kucheza mpira huo mpaka kule marekani.

Napenda keki ambayo haina sukari mingi kwa mfano, siku hizi keki mingi zapikwa zikuwa na sukari mingi. Lakini mimi ile keki ambayo naipenda ni ile ambayo imetulia haina sukari na ni tamu. Na imewekwa rangi, tofauti tofauti za kupendeza. Isipokuwa rangi zenyewe zisikuwe na sukari.

Ndio, wakati huu, lazima mtu atumie teknolojia ya sauti. Kwa mfano, saa hizi kama unuongea na watu ambao wakombali, munafanya nao kazi, lazima utumie teknolojia ya sauti, kama vile WhatsApp ama Google Meet, ilinifanye kazi nayo. Kwa hivyo, saa hizi ni ngumu sana, mtu kutofanya kazi bila kutumia teknolojia ya sauti.

Kwa kawada mimi, taka zangu, ninazikusanya pamoja, naziweka pamoja, naziweka pamoja, na ninazichoma. Mimi huona vibaya kama taka zimegawanywa kila pahali. Hii inafanya mazingira ikuwe mbaya. Kwa hivyo ni vizuri, usanye taka taka zako, uziweke pamoja na uzichome ili tutunze mazigira.

Lile jukumu napenda sana kazini ni kusmamia watu wengine. Mimi nikismamia watu wengine ambao natoamaoni zangu. Mimi ujihisi, vizuri sana. Kwa hivyo, mimi napenda kusimamia watu nawapangia venye watafanya na zile kazi watafanya. Na wakikua na matatizo wanakuja wananiuliza venye watendelea mbele.

Kwa kawaida, mimi napenda sanaa ya utani. Kwa mfano, napenda wale watu ambao wanaeka sherehe za sanaa za utani. Kwa mfano, hapa nchini Kenya kuna sanaa, inaitwa Churchill life ambapo watu hukuja, wanataniana, watu wanacheka, wanaenda nyumbani, wakiwa wamefurahi.

Wakati niko na mgogoro na mtu, mimi hufanya mambo kadhaa. Jambo la kwanza, mimi hutaka kutulia. Nimejua mtu akikosa kutulia, inamfanya akasirike na atoe maneno ambayo hayafai kama vile kutusi huyo mtu. Jambo la pili, mimi hujaribu kuleza huyo mtu, hii mambo inaenda hivi na hivi na hivi. Kwa mimi napenda tukae chini, tuongee na yeye, ili tutatuwe mgogoro huo.

Kwa kawaida, mimi kama kompyuta yangu nachaji mara mingi. Kama nafanya kazi na kompyuta ikiisha moto ninachaji. Lakini kama simu, mimi simu yangu ninachaji mara moja kwa siku. So nikichaji mara moja kwa siku simu inanipeleka siku yote nzima.

Ile malengo niko nayo kwa kazi yangu ni kupandishwa cheo. Ningependa kupanda cheo nikue mtu mkubwa kwa kazi yangu na niongezwe mshahara. Pia niko na lengo la kuongeza ujuzi ikuwe kazi yangu naijua sana naifanya haraka na naifanya venye inatakiwa kufanywa.

Mi napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli ni njia moja nzuri ya kufanya mazoezi. Kwa mfano, mtu akiendesha baiskeli anapunguza mafuta mwilini. Cha pili, kuendesha baiskeli, kuna starehe. Unaendesha baiskeli, unaenda, unaona mazingira venye inakaa, vile miti imepandwa. Hivyo mi napenda kuendesha baiskeli sana.

Kuna njia kathaa za kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu. Njia ya kwanza kama wako karibu, tunawasiliana na wao moja kwa moja laKini kama wako mbali, tunatumia teknolojia kwa mfano. Tunaezatumia barua pepe, ujube za whatsapp. Pia kuna google meet ambao tunakutana na wao, tunaongea mambo ya kazi. Kwa ivo mimi utumia njia kathaa kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu.

Kama mimi ni mzazi na napenda watoto wangu. Kwa hivyo lazima nipende kucheza na watoto wangu. Tunacheza michezo mingi na watoto wangu ya kukimbizana. Na pia kijana wangu mkubwa. Tunacheza na yeye mchezo wa mpira wa mguu. Ambao na tunapigania mpira. Mimi ninakuwa goalkeeper. Anataka kunifunga. Kwa hivyo mimi napenda kucheza na watoto. Sana.

Kile kitendo cha wema nimeshaifanya ni kuthamini timu yangu ya hapa kijijini. Nimekuwa mdhamini wa hiyo timu yangu nawanunulia sare nawanunulia mpira na kama kuna pahali wanacheza mimi huwapeleka, wanacheza na gari langu na inawarudisha. Hii imekua njia zuri ya kuinua vipaji kijijini mwangu.

Ule mwezi wa mwaka napenda zaidi ni mwezi wa disemba. Napenda mwezi wa disemba sababu unakuwa ni mwezi wa sherehe. Unapata watu wanatoka miji kukuu, wanakuja huku nyumbani kijijini, na sherekea nao pamoja. Na pia mwezi wa disemba uwanga ni mwezi ya ambao watu wananga sherehe kama vile vya kula, kuchinja buzi, ng'ombe, vinywaji. Kwa hivyo mimi napenda mwezi wa disemba sana. Na pia ndiyo mwezi tunasherekea mwisho wa mwaka.

Napanga wiki yangu ya kazi kuanzia jumapili. Ikifika jumapili, ndiyo napanga ile kazi nitafanya. Kwa mfano, nasema jumatatu, nitakuwa nafanya kazi gani. Jumanne, jumatano. Kila siku nitakuwa nimepangilia ile kazi nitafanya. Na naweka lengo. Nasema ikifika kama jumapi, jumanne nitakuwa nimemaliza hii kazi. Na nianzishe kazi ingine.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kwenda kutazama mpira ukichezwa. Mimi ni shabiki wa mpira wa soka. Kwa hivyo mara mingi sana mi huenda uwanjani kutazama mpira hukichezwa. Naenda mpaka vilabu ama viwanjani kutazama mpira hukichezwa.

Ndiyo, napenda muziki wa jadii, kwa mfano, miziki ya jadi kama vile wa Franco Luambo, Kabaka Wao, Kabaka, Dawdi Kabaka. Hizo miziki za jadi huwa na mafunzo mengi ikilinganishwa na saa hizi. Kitu kingine, huo muziki wa jadi una lafudhi wazi, umepangwa vizuri, kwa hiyo napata, unapata ujumbe vizuri wa muziki vyenye unachezwa.

Mimi huenda pahali pa ibaada siku ya jumapili peke yake. Ni ngumu sana mimi kuenda ibaada kwa siku zingine za kazi sababu nakuanga kazini. Kwa hivyo jumapili, ndiyo naendanga pahali pa ibaada ambapo naenda kushukuru mungu kwa kunilinda kwa hiyo siku. Na naomba mungu aendelee na kunilinda wiki ambao inakuja.

Ile programu ya simu natumia kila siku ni ya Whatsapp. Natumia Whatsapp kwa njia tofauti. Natumia Whatsapp kuongea na wateja wangu, pia Whatsapp natumia kuongea na marafiki. Na watu ambao tunafanya kazi nao, kwa hivyo kila siku mimi hutumia Whatsapp.

Napenda mikutano ya kupangia maendeleo. Kwa mfano ile mikutano wanakijiji wanakuja pamoja. Tunapangia venye tutapata maji, tutapata stima ndio napenda. Lakini mimi sipendi mikutano ya siasa. Sababu mikutano ya siasa, unapata wana siasa, wanadanganya watu. Tutawafanya hivi, hivi, na baada ya baada ya uchaguzi hawafanyi kwa hivo mimi nigependa ile mikutano, sisi wanakijiji tunakuja tunajipangia maendeleo yetu.

Ule ujuzi ningetaka kujifunza ni wa kucheza gitaa. Mimi hupenda mziki lakini sijui kucheza gitaa. Kwa hivyo ningependa sana kucheza gitaa ni kuwe nawaburudisha watu. Hata kanisani na pigia watu gitaa. Hata ni kifanikiwa zaidi naenda pahali pa sherehe kama vile vilabu, hotelini nawaburudisha watu.

Mimi napenda juisi ya maembe. Napenda juisi ya maembe kwa sababu kadhaa. Sababu la kwanza juisi ya maembe huanga hata haihitaji kuongezewa sukari. Maembe iko na sukari yao ambao inatosha. Cha pili juisi ya maembe huanga ni tamu na nikikunywa hivi. Kwanza wakati jua limewaka nasikia nikituliza roho yangu.

Mimi ningependa kusimamia watu, kuliko kusimamiwa. Ni kwa sababu kusimamia watu, unakuanga ni wewe uko juu, lakini hata kama uko juu, lazima ufanye kazi na hao watu wengine. Na kama ni kitu mnapanga, mnapanga nyinyi pamoja, mnashirikiana pamoja, ili muende mbele. Kwa hivyo, mimi ningependa sana kusimamia watu, ili niwaelekeze kwa njia inayofaa.

Ndiyo, ata hivi karibuni, nimekuwa nikijifunza kupiga gitaa, lakini sijafaulu. Kama mikono yangu, iko na gluu, nashika waya, vibaya. Kwa hivyo, mimi, nitaendelea kujifunza gitaa ili nifaulu, nikuwe naweza piga gitaa kujiburudisha na kuburudisha watu wengine.

Mabadiliko ya kifanyika kazini ni vizuri mtu ajiandae na ajikubali na aingiane na hayo mabadiliko. Kusema ukweli saizi ni ngumu sana mtu kupiga maendeleo. Kwa mfano, mabadiliko ya teknolojia ya yamekuwa yakifanyika karibu kila mwaka. Kwa hivyo hiyo mabadiliko ya kitokea, lazima ujuewe vile utafanya na ujiingize kwa hiyo mabadiliko usikue mtu wa kushambulia au kupiga mabadiliko kazini.

Nikitazama hapa dirishani ambapo nafanyia kazi naona hali ya hewa leo ni mawingu na kuna kajibaridi kadogo. Nimevali jaketili kujikiga na icho kijibaridi. Naona hiya leo si mbaya kwanza kwa watu ambao wanaenda kufanya kazi za mikono. Kama vile kupalilia, kuchimba au kazi zinginezo. Mimi nikipata nafasi saa hizi ningeenda shambani, nipalilie 'but' naona sina wakati wa kwenda shambani.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, ni chumba ambacho kiko na bafu na choo ndani. Kitanda changu ni kikubwa ni cha tano kwa sita, ni cha futi, tano kwa sita. Nikiwa chumbani changu nikichungilia nje, naonanga, mazingira, naona miti ambayo mingi nimepanda chenye ambacho nakipenda ju ya chumba changu ni kikubwa, zaidi, na pia naezafanyia kazi, hapo nikiwa chumbani mwangu.

Ile wakati nafanya mazoezi, mimi hufanya zoezi jioni. Ni kwa sababu mimi jioni ndio napatanga kazi. Napatanga mda wa kufanya mazoezi. Kwa hivyo nafanya mazoezi jioni naoga na nalala nimekuwa nikifanya hivi kwa miaka, kadhaa.

Historia ilikuwa ni ile somo nilikuwa napenda kutoka shule ya msingi hadi shule ya upili. Kwa hivyo mimi nimekua nikijifunza historia na bado napenda kusoma historia sana. Kwa mfano nimesoma historia ya marekani venye wamarekani walianzisha nchi yao wakiwa na kina George Washington na watu wengine. Kwa mimi napenda kujifunza historia ata hapa Kenya, napenda kujifunza historia ya Kenya kila wakati.

Ile sera ya kampuni naona muhimu ni kuwapatia wafanyikazi wake bima la afya. Bima la hafya ni muhimu sana. Ni kwa sababu afya ndio kitu cha maana kwa wafanyikazi. Kwa sababu mfanyikazi akiwa mgonjwa hata weza kufanya kazi itakavyo. Kwa hivyo bima la afya ambayo lina shughuliki afya la wafanyikazi ni muhimu zaidi.

Kwa kawaida, mimi napenda kuandika kuliko kusoma. Ni kwa sababu mimi ni mtu ninasita sita kwa ivo mimi nikisoma, watu wengi, hawatakuwa wakisikia maneno zingine But nikiandika, mimi nimekukua nikiandika kutoka kitambo. Ni kuwa shule ya msingi, nilikua bingwa wa kuandika insha. Ata ni kuwa shule ya upili. Kwa mimi napendelea kuandika kuliko kusoma.

Kile chakula cha kigeni nimewahi kijaribu ni chakula cha mursik ambacho ni maziwa ya kugandisha ambao inapikwa na watu wa jamii ya kalenjin kule bonde la ufa la Kenya. Chakula chenyewe niliona ni kitamu na kimetengenezwa kwa asili ya kalenjin na ni chakula ambacho kinaezapelekwa nchi zingine na mataifa mengine na watu wakipende.

Ile mazoezi nafanya kila siku ya kwanza ni kutembea. Nikipileka mtoto wangu shuleni. Na ikifika jioni nafanya mazoezi nikitumia mtandao wa YouTube Ambao unanielekeza venye nitafanya. Iyo inakuanga ni gym. Ninafanya mazoezi ni kama mara tatu kwa wiki. Kufanya mazoezi ni vizuri kwa sababu kunapunguza mafuta mwilini. Na kuna kupunguza uwezekano wa kupata na magonjwa kama vile saratani, msukumo wa damu mwilini na kisukari.

Kusema la ukweli, mimi sipendi kucheza michezo ya video na nafikiria sijawahi cheza michezo ya video. Ni kwa sababu naona sina huo wakati wa kucheza michezo ya video. Mimi ni mtu wa kuenda kutazama, mpira, ikicheza. Kwa hivyo mimi, sina sijawahi cheza michezo ya video na sipendi.

Malengo yangu ya kila mwezi kazi ni mimi huwaweka mwezi ikianza kwa mfano napangia hii mwezi nitafanya hii na hii na hii kwa hivyo nikipangia kila mwezi kila siku ya mwezi kwa mfano kama tarehe kumi na tano nitakuwa nimefanya hii kazi nafanya kazi na weka lengo nikuwe nishamaliza maliza hiyo kazi tukifikia tarehe kumi na tano ya mwezi.

Katika hii enzi ya teknolojia, ni lazima mtu uamue vitu kutumia simu. Kwa mfano, uneza agiza, vyakula, nguo, kupitia simu. Pia apa njini Kenya, tunalipa bidhaa kupitia simu kwa mtandao wa Mpesa. Ukienda dukani, unachukua bidhaa na unalipa kupitia simu.

Mara nyingi wikendi, mimi huenda kutazama mpira wa mguu kwa televisheni ama uwanjani. Kutazama mpira wa mguu ni jambo ambalo linanifuraisha sana. Nimekua nikifanya hivi kwa mda mrefu sana.

Ndoto langu kubwa ni siku moja nimiliki kambuni yangu ya kufanyia kazi. Nikimiliki kambuni yangu kwa mfano kambuni ya uwasibu na nikue ofsaa mkubwa mtedaji, nitakua nimefraia sana. Kwa hivyo siku moja naona nitakuwa na kambuni ambalo ninaliminiki.

Simu ni kitu cha maana katika maisha yangu. Nimekuwa nikitumia simu kwa jia tofauti. Kwanza natumia simu kama chombo cha kuwasiliana. Nawasiliana na marafiki zangu, watu wa familia na wateja wangu kupitia simu. Mimi naeza sema siwezi kaa siku siku bila kutumia simu. Kuna programu kadhaa za simu ambazo natumia kila siku. Kwa mfano, natumia Gmail, natumia Whatsapp, natumia Facebook, natumia Instagram. Kwa hivyo simu, ni kifaa muimu sana kwa sababu ndicho kinanilisha.

Mimi upenda kufanya mazoezi ya umwili, angalao, mara, tatu kwa wiki. Na kila wakati nataka kufanya kama dakika thelathini. Hii ni jia ambayo inapendekeza na madatari wengi ambao madaktari wanasema mtu anapaswa kufanya mazoezi, angalao, mara, tatu kwa wiki. Na kila zoezi la paswa kuchukua dakika thelathini.

Napenda kutembea mstuni. Nikitembea mistuni naona mazigara kama vile miti, dege na wanyama wengine. Chukakawa mtu ambaye anapenda mazigara. Yini kitembea mstuni. Roho yangu utulia sana na ninafuraia sana.

Kile kinywaji cha baridi ambacho nakipenda ni ice cream. Ice cream napendea kwa sababu kadhaa. Kwa mfano, huku kwetu mjini kitui kuna jua kali sana. Kwa hivyo nikinywa ice cream, inanituliza roho na joto ambalo nilikuwa nahisi inapotea. Kwa hivyo mimi napenda ice cream sana.

Ile mfereji wa kilimo ninaofuata sana mfereji wa NTV ambacho nikituo kinacho tangaza matangazo hapa nchini Kenya NTV na upenda kwa sababu habari zao huwa ziko na uchunguzi wamefanya. Pia vipindi zao ni za kusomesha na watangazaji wao ni watu ambao unaweza watengemea kwa sababu hawatangazi habari za uongo au propaganda.

Nikiwa shule, ile somo nilipende zaidi ni somo la historia. Historia, mimi nilikuwa naongoza kwa shule yetu, nilikuwa naongoza somo la historia. Hata mpaka saa hizi, mimi napenda kusoma mambo ya historia, kwa mfano historia ya Kenya, historia ya Amerikani, historia ya venye ukristo ulianza, venye uislamu ulianza, na kadhalika.

Napenda kuamka, mapema na kulala mapema. Ni kwa sababu kilala mapema inakuwezesha pia uamke, mapema na upangie kazi zako vizuri. Kwa hivyo mimi nikilala mapema na naamka mapema na upangia kazi zangu. Juu ni aibu sana kuamka kufika kazini kama umechelewa.

Mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni kuliko magazeti. Kwa sababu saizi kupata habari mtandaoni ndio rahisi. Kwa mfano unapata hizi kampuni kubwa za habari kama vile BBC, CNN, Citizen TV. Wanaweka habari zao mitandaoni hata kabla magazeti haijaweka kwa hivyo saizi ni rahisi kupata habari kwa haraka kupitia mtandao kuliko magazeti.

Najenga uhusiano na wafanyakazi wengine kwa heshima. Mimi na wa heshimu na heshimu wenye wanasema na maoni yao na tunakaa pamoja. Ile kitu ambacho huvunja mahusiano na watu wengine ni kujifanya unajua sana hauwa heshimu unawadharau hiyo kitu inavunja uhusiano. Kwa hivyo heshima na kufanya kazi nao pamoja inaleta uhusiano mzuri na wafanyikazi wengine.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara mingi. Nimetembelea jiji la Mombasa ambako kuna bahari. Nikiwa huko nilienda kwa bahari, nikaogelea, nikapigwa picha, nikakula vyakula zinazopikwa karibu na bahari. Bahari ni pahali ambapo kunapendeza kwa mfano kuna upepo ambao unapepea uko ambao unapendeza zaidi.

Mimi huenda hospitali kulingana na ile mara nimekuwa mgonjwa. Nikijihisi mgonjwa naenda hospitali. Kwa hivyo kuenda hospitali kwa mwaka, kunategemea nimekuwa mgonjwa mara ngapi. Maramingi kama niko na ugonjwa, ugonjwa kama vile homa, naenda kwa duka la dawa, nanunua dawa na ninakunywa.

Mimi napenda sketi kuliko suruali. Sababu sketi kule sketi mtu hukaa vizuri. Anaonyesha miguu yake. Kama ameumbika vizuri watu wanaona maumbile yake. Nao shida ya suruali ni kuwa pahali pako na joto kama kitui akivalia surulali. Anahisi joto mingi sana na jasho lilamtoka sana. Kwa hivyo mimi napendelea sketi kuliko suruali.

Mimi hunyoa nywele zangu mara moja baada ya wiki tatu. Ni kwa sababu napenda kuwa na nywele fupi. Poa mimi naona nikiwa na nywele fupi nakuwa msafi sana. Kwa hivo mimi ni mtu ambaye siweki nywele refu nanyolewa baada ya wiki tatu.

Mimi hutumia simu yangu mara mingi kuingia mtandaoni. Naingia mitandaoni kama vile WhatsApp, Facebook, Gmail, Google Meet, Instagram. Naingia mtandaoni kuingia na wateja wangu, kutafuta kazi huko na pia kuongea na marafiki na watu wa familia yangu.

Kile kitabu nakipenda sana ni siku jema lilo andikwa na Marehemu Ken walibora. Ni kitabu chenye historia ya kiswahili pahali ilianza. Kitabu hicho nakumbuka mhusika mkuu ambaye ni kongwe ya mswahili ambaye anayetoka uko tanga ambako kuna asili ya kiswahili. Akielekea kutafuta babake nchini Kenya ambako walimpata huko kitale ambayo ni magharibi mwa Kenya hicho kitabu kilikuwa ki kinatahiniwa kwa shule za Kenya kwa hivo mandugu zangu ndio wanajua kitabu ni kitamu na nikaanza kukisoma na nimesoma mara mingi sana mpaka saa hizi nikonacho kwa nyumbani.

Neno langu la siri nimeliweka salama kwa kuliweka katika kompyuta yangu ambayao pia nimeifunga. Hakuna mtu ambaye anaingia kwa kompyuta yangu kwa sababu kompyuta yangu ni mali yangu mwenyewe. Na si onyeshani watu neno langu la siri kwa mfano neno langu la siri la kutoa pesa maarufu pin ya mpesa mi sionyeshani mtu mwingine ni yangu peke yangu.

Mimi napenda rangi nyeupe ikiwa kwa ukuta wa chumba. Ni kwa sababu rangi nyeupe inafanya nyumba iyonekane ikiwa na mwangaza. Chapili rangi nyeupe inahusishwa na usafi. Kwa hivyo nyumba ambayo imepakwa, rangi nyeupe inakaa safi.

Mahali pakihistoria ambapo ningependa kutembelea ni nchi ya Israeli mahali Yesu alisulubishwa msalabani na alizikwa. Ningependa kutembelea mahali hapa kwasababu mimi ni mkristo unajua historia ya kuuliwa kwa Yesu kuzikwa na kufufuka ni muhimu sana kwa dini ya kikristo.

Katika olimpiki, mchezo ambayo napenda sana ni riadha ya masafa marefu. Napenda riadha ya masafa marefu kwa sababu nchini Kenya ni maarufu sana Kenya kuna wakimbiaji wengi wa wa masafa marefu kama vile kipchoge na wengineo. Nilianza kutazama hii mchezo ya masafa marefu nikiwa mdogo wakati wa olimpiki ya Sydney iliofanyika mwaka wa elfu mbili.

Mimi napenda upepo kuliko AC. Ni kwa sababu AC inanipiga na wengine ambayo ikona vumbi kwa mfano. Ukiweka AC kwa gari unapata kuna upepo inaingia ikiwa na vumbi. Lakini upepo ya kawaida kama umefungua viooza za gari, unapata ni upepo ambayo ikosawa na haina vumbi yoyote.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kufadhili timu ya vijana ya soka. Nimekuwa nikifadhili hiyo timu kwa kama miaka tano hivi. Nimekuwa nikiwanulia sare za kucheza mpira na kuwapeleka na gari langu pahali wanaenda kuchezea. Hii ni njia nzuri ya kuinua vipaji katika jamii na kuzuia vijana wasijiingize kwa mambo mabaya kama vile madawa ya kulevya.

Tunda langu la kupendeza ni maembe. Maembe ni tunda maarufu uku mashariki mwa Kenya paali panajulikana kama ukambani. Mimi mwenyewe nimekua nikipanda maembe kwa muda mrefu. Hata saizi nikiangalia nje ya dirisha naona maembe ambayo nimetoka kukula kama saali moja lifuatayo. Embe ni tunda zuri sababu ikona sukari ambao siya kuongeza. Na ni tunda ambalo liko na vitamini mingi ambazo zazuia mtu kutopata magonjwa.

Chenye na penda sana kuhusu mtaa wangu ni usalama. Mtaa wangu ukona usalama ambao unatosha. Kwa mfano, hakuna kesi nyingi za wizi ama watu kuvunjua maduka yao. Ndiyo maana mtaa wangu, unapata kuna watu wengi, wanatoka mbali, wanakuja kukaa kwa mtaa wangu.

Ndiyo, mimi huoga na maji moto ule wakati kuna baridi. Kwa mfano, asubuhi ama jioni sana usiku mimi huoga na maji moto. Lakini wakati wa kweda kama mchana ambao kuna jua mimi huoga maji baridi. Kwa hivo kuoga na maji moto au baridi, hutengemea na vile hali ya hewa iko na wakati.

Ili kushirikiana na timu, mimi huskiza na kuheshimu maoni yao na naangalia kama maoni yao ikosawa. Pia, ili kushirikiana na timu, mimi uwaheshimu kwa mfano, mimi sidharawi mtu hata kama yeye ni wa daraja la chini kazini. Juu na jua, tukiwa kama timu, tutafanya kazi na tutimize malengo ya kambuni.

Kwa kawaida, ni lazima mtu awianishe maisha ya binafsi na maisha ya kazini. Kwa mfano mimi, ikifika saa kumi na moja, nikitoka kazini nikuje nyumbani, mimi naacha mambo ya kazini huko. Ikifika nyumbani, mimi naanza mambo ya familia, naketi na familia yangu. Tunafanya kazi ya ziada watoto watu wa shule, na tunakula chakula cha chajio, na tunalala.

Ile zana ya dijiti ambayo miminatumia sana ni Procreate ambayo inapatikana kwa Ipad pekee. Hii zana inachukuliwa kuwa ni bora zaidi ukilinganisha na zingine za kijiti. Kwa mfano, inabrashi za asili sana. Beiyake ni moja tu, ukilipia maraya kwanza, hutalipia tena. Na pia naipenda kwa sababu ni rahisi kutumia na ikona nguvu mingi.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa kuanza kuyasikiliza. Na bada kusikiliza naya dhamini. Na baada kuyadhamini, mimi mwenyewe ninafanya uamuzi wangu. Kwa sababu sio maoni ya kila mtu ambao ni mazuri. Kuna maoni ambayo ni mabaya, kuna maoni ambayo ni mazuri. Kwahiyo nikipokea maoni kwanza ni na yadhamini, niangalie kama itasaidia. Kwa siku zangu za baadae.

Kwa kawaida, mimi napendelea chakula chenye ladha tamu. Kwa mfano, chakula kama pilau ukua na ladha tamu, ndiyo maana mimi napendelea. Kwa hivyo mimi chakula chenye ladha tamu, naakina chumvi mingi, nakina mafuta mingi, ndiyo mimi napendelea. Sababu chakula kiko na ladha, mimi ukula na jihisi ni meshiba.

Ndiyo, ningependa kurudiya ujana. Kuna vitu tulikuwa tunafanya tukiwa vijana. Kwa mfano, nikiwa kijana kabla sijaoa nilikuwa na uhuru mingi sana, ningeenda pahali, nikose kurudi, nilale pahali nataka. Lakini saizi nikiwa mzee nimeoa. Lazima utie masharti ya bibi. Lazima pahali unaenda ueleze. Kwa hivo, kuwa kijana kuna uhuru ambao mtu anafurahiya kulinganisha na mtu akiwa mzee.

Ndiyo, mimi napenda maua. Napenda maua kwa sababu kadhaa cha kwanza maua hupendeza. Kwa mfano, maua yanayopilo kwa ulaya kupiti hapa Kenya yanapendeza na pia rangi yake inakua zuri. Cha tatu, aina nyingi za maua zikona harufu nzuri. Huo mimi napenda maua.

Yale mafanikio nayodhamini sana kazini ni ya kupandishwa cheo na kuwa mkubwa na pia kuongezwa mshahara na lingine ni kuwa kazi yangu ni safi ni ya kuvutia na inawafurahisha hata wakubwa na wenyeji wa kampuni.

Kazini kuna changamoto, ziko. Changamoto moja ni watu ambao wako na umbea. Unapata kazini kuna watu ambao wako na umbea, wanakuchukia bila sababu, hawataki kukuona, hata wanaunda story za uongo, wanaenda kuambia wakubwa wako, ili ufutwe kazi. Ii ni kitu, nimekuja kujua, kweli, si kila mtu ambaye unacheka na yeye, ni rafiki yako.

Ndiyo, nimeshawahi nunua tiketi la tukio. Kwa mfano, kuna wakati mwimbaji wa Kongo, Billy Abel alikuwa anakuja kumjini Kitui kucharaza ngoma. Kuingia ilikuwa ni tiketi ya mia tano. Mimi nilinunuuwa hiyo tikiti ili nikacheze ngoma na nione uyo mwana muziki maarufu kutoka demokrasia ya Kongo.

Ndiyo, mimi napenda kupandia milima. Nipale, nimepanda milima kadhaa kama mlima wa Kenya, kilimajaro. Nimekuwa nikiriki kupanda milima tangu, nikiwa shule ya upili, na nilipoenda chuo kikuu bado nimekuwa nikipanda milima.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa ikiwa na sukari mingi. Niki kunywa chai ya asubuhi unichangamsha, inanifanya nijue ni ya asubuhi na inanipatia nguvu za kufanya kazi siku kutwa. Kwa hivyo chai ya maziwa ndoo mimi kunywa asubuhi ili kabla sijaanza shughuli zangu.

Ule ujuzi, nahitaji kuhimarisha sana, ni kujua kuongea mbele ya watu. Mimi ni mwoga na mimi husita sita. Kwa hivyo, hata kama nimesoma juuya venye mtu anapaswa aongee mbele ya watu. Nataka huo ujuzi wangu ni uongeze nguvu ni kue sina shida nikiongea mbele ya watu. Watu wananisikiliza kwa mvuto.

Mimi hushiriki sherehe ya siku niliyozaliwa kwa kuandaa sherehe ambayo hualika marafiki na watu wa familia. Kile chakula napendanga kula hiyo siku ni samaki, ugali na boga. Na pia mimi hunumua keki ambayo tunakata na watu wa familia na marafiki. Na tunasheherekea, na tarudishia Mungu shukurani kwa kuniongezea mwaka ingine.

Kwa kawaida mimi sivai saa. Badala ya kuvaa saa mimi hutumia saa ya simu. Naona sikuizi kuvaa saa ni kama kazi ngumu pia saa zikona hela mingi. Kwa hivo mimi napendelea kuwa na saa ya simu ambayo ndo inaniongoza kufanya mambo yangu ya kila siku.

Mimi napenda kitanda kizuri kuliko kitanda kigumu. Kitanda kigumu kinafanya mtu akilala anaamka akiumwa na mgongo na kichwa. Lakini kitanda kizuri ukilala unalala vizuri hausiki maumivu pahali. Kwa hivyo mimi kila wakati napendelea kitanda kizuri ambacho kinanifanya ni kue na usingizi mzito.

Ninadra sana kwangu kusoma gazeti. Naonanga tu vichwa vya habari za magazeti mtandaoni. Juu sikumbuki mara ya mwisho nilinunua gazeti ama nilisoma gazeti yoyote. Kwa hivyo nikiona tu kichwa cha habari kwa mtandao. Mimi story za gazeti. Uishia hapo.

Ndiyo, napenda kusoma mitanda oni kama vile Facebook, X, Instagram. Nasoma maoni mitandaoni ili niongeze maarifa yangu. Lakini, sikila maoni yote ya mtanda oni mtu anapasa kuyafuata. Ukiona maoni mtanda oni, hiyo maoni iyangalie vizuri na uikague kama inaweza kukusaidia kwa siku zakoza alafu.

Sipendi kukimbia but wakati mwingine inanilazimisha nikimbie juu ya kufanya mazoezi. Kwa mfano kila siku kati ya siku tatu kwa wiki mimi huenda uwanjani ninakimbia ili nifanye mazoezi. Kwa hivyo mimi sipendi kukimbia lakini mimi hukimbia juu ya kufanya mazoezi.

Ndiyo, mimi naezasema mimi ni bingwa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Niko na mitandao mingi ya jamii kama vile Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Pinterest na mingine na mingine. Kwa hivo mimi hutumia mitandao ya kijamii kila siku kwa kuwasiliana na jamaa zangu, marafiki zangu, wateja wangu na pia wazazi wangu.

Najikinga na jua kali kutumia mbinu kathaa. Ya kwanza mimi huvalia kofia. Kofia inazua jua lisigonge mtu kwa kichwa. Lapili kama kuna jua kali mimi upenda kukaa kwa nyumba. Na fanyia kazi yaai kwa nyuma sipendangi kutembea na jua kali.

Utotoni nilikuwa napenda kuenda kutazama mpira uwanjani ambao uko hapa karibu. Kuendelea na marafiki zangu, tunatazama mpira wa mguu, tunasherekea timu yetu, tunapia tunacheza mpira wakati wameenda kupumzika. Kwa hivyo, utotoni wangu nilikuwa napenda mpira sana.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuwa na hali ya hafya zuri, hali ya hafya ni kitu cha maana sana, kwa hivyo nikuwa na hali ya hafya zuri, mimi ufurai sana. Ni kama venye wahega walisema, hakuna utajiri unapita hali zuri ya hafya, kwa hivyo mimi nikuwa na hali zuri ya hafya, mimi ukuwa salama sana.

Mimi napenda kufanya kazi zangu wakati wa mchana. Ni sababu wakati wa mchana huwa sina usingizi, nimepumzika sababu nilala, usiku. Kwa hivyo, mimi kazi zangu mingi nafanya kazi nafanya wakati wa mchana. Na ikifika usiku, mimi hupumzika, nijitayarishe, niamke, asubuhi, nianze kazi zangu tena.

Ule uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wakufumbua madawa ya magonjwa ya yanayosumbua watu kama vile saratani, ukimwi, kisukari, kupandwa, nadamu, kwa sababu napata hizo mangonjwa zinasumbua watu sana. Kwa hivyo ningekua na uwezo wakutengeneza hizo dawa ningefurahia sana.

Ninapoanza kazi, kitu cha kwanza ni kushukuru Mungu. Kwa mfano naomba Mungu na mambia anipatie nguvu ya kifanya hii kazi na awe kinga changu ni kifanya kazi siku yote. Kwa hivyo mimi naanza kazi kwa kuomba Mungu anipe nguvu na anipe usalama kifanya kazi.

Nina kumbu kumbu mingi. Kumbu kumbu moja ambayo niko nayo ya kutoko utotoni N vile tulikuwa tunenda kuwinda wanyama kama vile sungura, swara. Na wengineo. Tulikuwa tunenda marafiki zangu. Hapa tulikuwa tunaenda na mbwa. Tukiwaona kama ni sungura tunamkimbiza, akichoka mbwa zinamchota, zinamuua. Na tunawanyanganya mbwa. Tunapeleka huyo sungura nyumbani. Anakuwa ni kitoweo chetu cha hiyo siku.

Ekema ambayo nimejifunza mashani ni kuwa mvumilivu. Nimejua uvumilivu uzaa mambo mengi. Kwa mfano, mtu yule ambayo ni mvumilevu, mamba yake anenda vizuri. Kwa mfano, mtu ambaye ni mvumilivu, akipanda maindi na mvumile, mishowe atavuna maindi vizuri. Lakini mtu ambayo ni mvumilevu, mamba yake ayendi vizuri kwa sababu awezi ngojeja vizuri utofize.

Ule mji ningependa kutembelea sana duniani ni mji wa London ambao uko ungereza. Mji huo kuna historia kubwa kwa mfano husemekana ndiyo mji ambao kwa katikati ya dunia ki biashara. Ndiyo maana biashara mingi huwa zimenoga sana mjini londani. Pia mjini londani, ni paali kuna vilabu marufu duniani kama vile Arsenal na Chelsea. Kwa hivyo nikitembelea London, ningetaka kwenda kutanzama mechi za Arsenal ama Chelsea.

Ni ngependa kuvaa nguo kwanza shati ya mikono na mifupi ambayo inajulikana kama t-shirt na ambayo ni nyeupe na penda nguo nyeupe kwa sababu pahali naishi kuna joto sana na mimi ni mweusi kwa hivyo nguo nyeupe ni nzuri kwa kuzuia joto na kwa mtu ambaye ni mweusi zinafanya aonekane akiwa ameng'ara.

Ndiyo, mimi napenda kulima bustani. Kulima bustani kuna ni kuzuri kwa sababu kuna fanya bustani ikuwe safi, pia kuna zuia wadudu na wanyana kana vile nyoka wasiingie bustani. Kulima bustani ni kuzuri kwa kurekebisha nyumba na kuzuia wanyama wasiingie kwa nyumba.

Licha ya kuwa samaki wakona bei ghali, mimi napenda kula samaki, napenda kula samaki kwa sababu kadhaa kwanza samaki ni tamu ni kati ya nyama tamu sana, sababu ya pili samaki ni mnyama ambaye akona nyama ikona rotuba sana, kwa mfano nyama ya samaki inajulikana kama nyama nyeupe kwa sababu haina mafuta mingi, ni kati ya nyama ambazo madaktari wanapendekeza watu wakule.

Kumbukumbu moja yangu ya utotoni, nilikuwa tunaenda kuwinda wanyama na marafiki zangu na majirani hapa. Tulikuwa tunaenda asubuhi, tunarudi jioni. Tulikuwa tunaandamana na mbwa, tukiona mnyama kama vile sungura, mbwa zetu zinamkimbiza, zinamkamata, zinamuua. Sisi tunanyanganya au mbwa, iyo sungura, tunabeba, tunakuja tunachinja, tunagawana, kila mtu anaenda kwao, hiyo sungura inatumika kama kitoweo. Muzika.

Mimi na penda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Kwa mfano ni kiingia mtandao wa youtube. Na jifunza mambo mapya. Nikiangalia kitu kipya kwa youtube ina nileza vile kitafanya. Ile mpangilio kinafanya. Mimi naelewa na kijua na naanza kukifanya. Kwa hivyo mtandao ndio njia nzuri ambayo na tumia kujifunza mambo mapya.

Ningependa kuchora kuliko kupaka rangi. Kuchora naona kukiwa kuna utamu wake. Na ni sana nzuri kwa mfano naonanga mtu akichora. Anaandaa tunamba tudogo akipandisha pole pole. Na mwisho wa siku anakuwa na mchoro mzuri sana. Kwa hivyo mimi napenda kuchora kuliko kupaka rangi.

Mimi ningependa kuandika kuliko kungea. Ni kwa sababu mi nafikiria niko na kipawa cha kuandika. Kwa mfano, mimi nikuwa bingwa kuandika insha kutoka nikiwa shule ya msingi, shule ya pili. Kwaiyo, mimi hata kazini mimi napenda kuandika sana kuliko kuongea.

Hali ya lewa ya hewa ni jua. Asubuhi kulikuwa na mawingu. Lakini saa hizi jua limewaka sana. Mimi nimevaa tishati ili njikinge na hiyo hali ya hewa joto mingi. Mimi sipendi hali ya hewa iko na jua mingi kwa sababu jua inafanya mimea ikauke. Na inafanya watu wasiishi vizuri kwa hvo mi sipendengi hii hali ya hewa, wakati wa hali ya hewa kama yenye jua mingi mi hupenda kunywa maji ili njikinge na jua.

Kila asubuhi ninapoamka mimi huomba mwenyezi mungu namshukuru kwa kuniezesha kuishi iyo siku. Baada ya kuomba mimi huamka asubuhi naamka natayarisha watoto wangu kuenda shule nawaosha nawabadilisha nguo nawapeleka kwenye pahali wanachukua basi la shule. Kisha nikirudi naendelea na kazi zangu za kila siku.

Uwezo ambao ningetaka kukua nao saa hizi ni uwezo wa kutengeneza madawa ya kuponya magonjwa wa sugu kama vile, saratani, ukimwi, kisukari na mengineyo ambayo yamesumbua sana jamii. Dawa ya kusuluhisha hizo magonjwa ikipatikana itakuwa ni furaha kote kwa jamii na dunia nzima.

Mimi natumia wi-fi ya kampuni ya airtel natumia wi-fi kwa sababu kadhaa sababu ya kwanza napata wi-fi nalipia kila mwezi shilingi elfu mbili za kenya ukilinga isha nakunua data data kuna pesa mingi sana cha pili, nakitumia wi-fi napata data ya 5G lakini simu yangu ni ya 4G kwa hiyo mimi napenda kutumia wi-fi ili nipate data yenye speed mingi, the net in speed mingi.

Ninapo anza kazi, kitu cha kwanza mimi ni kujipanga. Na jipanga aje, na jipanga kwanza kufanya maombi, na shukuru mungu kwa kuniamsha iyosiku, na kunileta kazini. Kisha naeka lengo za kazi ambazo nitatimiza iyosiku. Nikieka lengo na anza kufanya kazi zangu. Nikijua ikifika wakati kama saa tano, takua nimemaliza ii kazi, ikifika saatisa ii kazi, na jioni yi kazi.

Mimi na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuweka sherehe na familia na marafiki. Tuna chakula kinapikwa, chakula cha samaki, ugali na skuma. Kisha na nunua keki, tunakuna kata keki, tunasherehekea mafanikio ya kufikisha miaka nikonayo.

Mnyama ambaye nimefuga ni sungura. Nimekuwa nikifuga sungura kama miaka miwili. Ni mnyama ambaye ako na mwendo wa pole pole. Lakini anashangaza. Kwa sababu sungura ni mnyama ambaye anapenda kula sana. Sungura anaweza kula, mchana, usiku. Hata hujuangi kama yeye sababu hiyo usiku utampata akikula. Kwa sababu mi napenda kufunga sungura.

Ndiyo mimi napenda kujaribu teknolojia mpya. Wataalam wa teknolojia husema teknolojia hubadilika baada ya miezi kumi na nane. Kwa hivyo lazima mtu ambaye anafanya kazi teknolojia kama mimi nikue najaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya inakuja na mambo mazuri. Kwa mfano, wakati mfumo wa AI ulipokuja, nilijaribukwa sababu AI unapata inafanya kazi haraka sana.

Nasomea habari mtandaoni kupitia njia nyingi. Njia ya kwanza naweza soma kupitia ukurasa wa Facebook. Pia naweza soma kupitia ukurasa wa X. Natumia vyombo kadhaa kupata hizi habari kama vile simu, kompyuta ama iPad yangu.

Ule ujuzi ningetaka kujifunza ni wa kucheza gitaa. Nimekuwa nikitamani sana kucheza gitaa kwa miaka mingi. Kwa hivyo, ningepata nafasi, nijue kucheza gitaa, ningefurahia sana. Kwa sababu ningekuwa nikichezea familia yangu gitaa, naenda pahali pa burudani nacheza gitaa, unawatumbuiza watu wengi. Hata mimi nitakuwa nikifurahia huo mchezo.

Ndio, napenda kunywa maziwa. Napenda kunywa maziwa kwa sababu kadhaa. Unapata maziwa ni kinywaji ambacho kimetulia, hakina kemikali, au mambo mengi. Kwa hivyo mimi nimekuwa ni kikunywa maziwa kwa muda. Cha pili, maziwa ni kinywaji ambacho ni chenye protein. Na protein ni muhimu sana mwilini. Na ndiyo, maana mi unapata hata nikikula chakula, nateremsha na maziwa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kutazama vipindi vya televisheni. Au kwenda safari na gari langu, tunaenda kama kwa hoteli. Tunaorder chakula kama ni watoto wanaenda kuogelea. Kwangu mimi napenda sana ule muda wa furaha sana na familia yangu, ni kupanga safari, kwenda nao, tunatulia. Tunaona vyenye mazingira yako.

Nimefikiria mara mingi sana ku anzisha biashara yangu. Hata saa hizi napanga vyenye nita anzisha biashara yangu. Licha ya kuwa nchini Kenya mazingira kuanzisha biashara ni magumu kwa mfano lazima upate kodi, lazima ulipe stima, lazima uone watu wa kanju. Kwa hivyo mimi nafikiria kuanzisha biashara na siku moja nita anzisha hio biashara.

Ndoto yangu kubwa ni kuanzisha biashara yangu ni imiliki na biashara yangu ipanuke zaidi. Mimihufikiria kama wale wa Amerikani wale walioanzishabiashara kama vile Coca-Cola, Peps, venye walianzishahizo biashara zao. Nahizo biashara zime panuka kote duniani. Sababu napata kila kijiji duniani utapata bidhaaza Coca-Cola. Kwa hiyo siku moja mimi ndotoyangu nikuanzisha biashara na ipanuke kote dunia nzima.

Napenda viatu ambazo zimefungua. Hizo viatu ni viatu ambazo zinafanya mtu avalie. Na hisi kama saa hizi kuna joto mjini kitui viatu ambazo zime zimefunguka ama open shoes ni nzuri kwa sababu zinafanya mtu a tembee bila kuhisi joto mingi sana.

Kumbukumbu ninao mingi ya utotoni wangu. Ni venye tulikua tunaenda kuwinda tukiwa wadogo. Tulikua tunaenda na mbwa zetu na marafiki zetu. Tukiona mnyama kama sungura, ama swara mbwa zinamkibiza, zinamkamata, zinammuwa. Na tunachukua huyo sungura, tunamchinja, tukieda nyubani tunagawana. Kila familia inapata kitoweo.

Sherehe yangu ya kupendeza ni kwenda kutazama mpira wa kabumbu. Mara mingi huenda viwanja, ambazo zinachezewa mpira wa kabumbu kama vile uwanja wa kasarani, kutazama mpira, inafurahia sana. Kuwa mimi, kutazama mpira, nafurahiiasana.

Ule ushauri ningetaka kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa mvumilivu. Unapata wakati mwingi mazingira ya kazi yataka uvumilivu ili mtu afaulu. Kwa mfano, si lazima ukianza kazi ununue gari, ujenge, uoe, hizi vitu zinataka mtu aende pole pole. Kukiwa mtu akiingiwa na hiyo hamu ya kununua gari ya haraka, kujenga itafika pahali aanze kuiba ili anunue hizo vitu. Kwa hivyo hii maisha ni ya mtu ambaye anataka kazi, anataka uvumilivu mwingi ili afaulu.

Kabla sijaenda kwa mkutano, mimi hujianda kwa njia kadhaa, njia moja mimi hutayarisha chenye ambacho nitaongea kwa huo mkutano. Kwa mfano, naandika noti fupi fupi ambazo nitatumia kuhutubia watu cha pili, mimi navaa nguo ambazo zinalingana na hul mkutano. Kwa mfano, kama ni mkutano wa kiofisi, mimi navalia suti na tai. Kama ni mkutano ambao sio wa wa kiofisi na faa sara kama vile kitengee tishati na nguo zingine.

Mimi hukaa nikingoja barua pepe. Juu unapata mimi huwasiliana na wateja wangu sana sana kupitia barua pepe. Kwa hivyo kila wakati mimi hukaa nikiangalia kama nimepata barua pepe. Kwa hivyo ni mara mingi sana ata siwezi hesabu ambayo nangojea barua pepe.

Mimi masomo ambayo sona nisomea masomo ya uhasibu. Nikuwa chuo kikuu. Lakini li potoka chuo kikuu sijawai pata kazi ya uhasibu. Kwa hivo mimi nimekuwa nikifanya kazi ya mtandao. Kama saa hizi kufunza mtandao wa AI Kusaidia watu kufanya, utafiti na kazi zingine za mitandaoni.

Mafanikio ninayodhamini sana kazini ni kupandishwa cheo. Nimepandishwa cheo mara kadhaa nikakuwa mkubwa na pia mshahara yangu ikaongezwa. Kwa hivyo ni nifuraha yangu kwa kupanda cheo nikiwa kazini.

Kumbu kumbu moja zuri za shule ni siku ya alhamisi tukiwa shule ya upili. Hio siku chakula cha jioni kilikuwa ni mchele, maharagwe, kebeji. Iyo siku ulikuwa napata shule yote ikona furaha sababu tunajua tutakula mchele. Ambo ilikuwa inakuliwa siku moja tu kwa wiki.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kuwahusisha katika mambo. Kwa mfano, kama kuna project mpya ambayo imekuja, nawaeleza kuna project mpya ambayo imekuja, na kila mtu anatakiwa kufanya hivi na hivi, ili hiyo project ifaulu. Cha pili, naweka heshima katika kazi ambayo tunafanya. Kwa mfano, tunaheshimu wafanyakazi ambao ni wadogo, wenye umri mdogo na wenye umri mdogo wote tunawashirikisha katika kazi.

Mafunzo ya kuwakilisha ndiyo yamenisaidia zaidi. Unapata kazini kuwasilisha mbele ya wakubwa wenye kambuni nikitu cha maana. Kwa hivyo kupitia kufunzwa kuwakilisha, mimi nimekuwa mwakilishaji mzuri sana wa kampuni langu.

Kile kinywaji na kipenda zaidi ni chai. Napenda chai ya maziwa ambayo haina sukari mingi. Nimekua nikipenda chai tangu nikua mtoto mdogo. Chai na kunywa mara mbili kwa siku asubuhi na jioni kabla nilale.

Madhari ya pwani ndiyo madhari nzuri nimesha wai ona. Wakati nilienda likizo pwani, katika bahari niliona hiyo mandhari ikuwa nzuri sana. Kwa mfano, kuna upepo ambao unapepea mzuri sana. Na pia, kuna bahari ambao watu wanaenda kuongelea. La tatu, chakula chahuko, bahari ni kwa mfano, zile hoteri zakaribia bahari ni ni kitamu sana.

Mimi napenda kitanda kizuri kwa sababu kitanda kigumu kinaumiza mtu. Kwa mfano mtu kala kitanda ambacho ni kigumu. Na amka, akiumwa, na mgongo, na kichwa. Kwa mimi, tanangunikuwa mdogo napenda kitanda mbacho ni kizuri.